Hekima ambayo nimejifunza maishani ni kama ile ya kuheshimu walio wakubwa zaidi yangu na kuwa naadabu wakati ninapo jihusisha na wao. Kwa kufanya hivyo huwa na jiletea baraka, kazini na pia kwa jinalangu, piahiyo huwa inaniletea kipau mbele kwa kila jambo ninalofanya.